Napenda timu ya Harambee Stars na ni timu ya kandanda ya hapa Kenya. Bila shaka katika kipute chochan iliweza kuiwakilisha Kenya vizuri Licha kuwa ilitimuliwa haikuweza kufika finali Alafu naipenda mara nyingi inapotuwakilisha katika vipute na vile vile madimba tofauti ya bara Afrika Mchezo wa kushangaza ni ule ambao waliweza kuchapa DR Congo na waliweza kushindwa milioni kadhaa walipewa na Rais William Ruto na nampenda mchezaji Kibuwagi katika timu hiyo na huwa nasikia raha sana timu hiyo inaposhinda.

Sipendi hesabu kwa sababu naona kwamba hesabu huwa inanisumbua sana akili yangu. Kwa hivyo mara nyingi kama itanilazimu nifanye hesabu huwa nachukua kikokoto na pigia hesabu yangu inanisaidia kupata matokeo ambayo nahitaji bila kutumia akili yangu kupigia hesabu kama vile pesa, kwa mfano nimenunua kitu na nataka kujua salio langu ni shilingi ngapi. Nachumia tukikokoto wala situmi akili yangu binafsi manake hesabu nasikia ni kana kwamba inanisumbua kili.

Ninapendezwa sana na rangi nyekundu naipenda sana rangi nyekundu kwa sababu ninapovaa nguo za rangi nyekundu kwenye ngozi yangu basi ngozi yangu inapendeza hata zaidi. Hata ninapopiga picha nikiwa nimevalia nguo nyekundu naona picha zangu zinapendeza hata zaidi. Kwa hivyo ngouo zangu nyingi hapa utapata kwamba ni nyekundu kwa sababu napenda sana jinsi rangi nyekundu inavyo nitoa.

Napenda sana kuenda sinema kuenda kutazama filamu. Ingekua ni uwezo wangu, ningekua naenda kutazama filamu angalau mara nne kwa mwezi namaanisha kila wikendi. Lakini kutokana na ukosefu wa fedha, siwezi kuenda sinema kwa sasa. Kwa hivyo natazama filamu nyumbani kwenye runinga yangu tu, nikiangalia vipindi vyote na filamu ambazo nazipenda.

Napenda sana hali ya anga ya baridi, ile hali ya anga ambayo inashuhudiwa hapa jijini Nairobi, kwa sababu baridi inanifanya sisikii joto, inanifanya sitoi jasho, inanifanya pia sinuki kijasho kwenye makwapa yangu. Ikilinganishwa na hali ya anga ama hali ya hewa ambayo inapatikana kule ninakotoka Mombasa, ambapo kuna joto jingi sana. Kwa hivyo, hii hali ya hewa ya baridi ya Nairobi naipenda zaidi.

Hua nashirikiana nao hususan katika wakati wakufanya mipango ya kujua kwamba jambo flani ambalo tunalenga kulifanya, tunalifanya vipi. Kwa hivyo tunashirikiana kwa kukaachini ili kujua mipango ambayo tutafanya ili kufanikisha lile lengo ambalo tuko nalo alafu jambo jingine ni mawasiliano. Mawasiliano ni mazuri sana ya kuboresho husiano na ushirikiano baina ya timu.

Mimi mara nyingi hulala usiku sana silali mapema kwa hivyo huwa nalala mwendo wa saa sita usiku na kuamka naamka mwendo wa saa moja asubuhi. Napenda sana kulala usiku manake ni kilala mapema huwa nachoka kwenye kitanda. Kwa hivyo napendelea niangalie filamu, niangalie runinga, halafu nilale mwendo wa saa sita usiku, ndio usiku uwe mfupi, halafu niamke asubuhi mwendo wa saa moja.

Ninapokosa, ni lazima kwanza nirekebishe makosa nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa, halafu nakubali kwamba nimefanya makosa, ninapoitwa kuelezea kwanini makosa yametokea, nitajieleza vizuri kwamba makosa yalitokea kutokana na hili na hili, halafu nahakikisha kwamba naomba msamaha. Manake msamaha unasaidia sana maelewano na mkubwa wako. Nikishaomba msamaha naahidi kwamba sitarudia kosa hilo tena.

Kunapokuwa na mvua mara nyingi napendelea kusalia nyumbani, nijifunike, nilale, mvua iendelee tu kunyesha kama nipo kitandani. Alafu, kwa sababu tuko Kenya, kunaponyesha stima huwa zinapotea. Kwa ivo nahakikisha kwamba nachukua simu yangu, naiyeka iweze kupata stima, ndo isizime katikati. Halafu, napika chai kuhakikisha kwamba mwili wangu unapata joto. Pia kitu kingine, kama nataka kutoka nje nahakikisha kwamba nimevaa vizuri, nguo ambazo hazita pitisha maji nabeba mwavuli. Halafu mvua mimi siipendi sana, manake mvua imefanya mipango mingi sana ikaharibika. Nakumbuka, jumapili moja nilikuwa napaswa kuenda kanisani kuhudhuria ibada, lakini nilishindwa kuenda kutokana na mvua nyingi. Na mvua hiyo ilinibidi nibadilishe mpango wa kuenda kanisani na nikasalia nyumbani. Nikisikia hiyo sauti ya mvua inaponyesha nasikia nilale manake nasikia inanipatia utulivu mzuri ambao unanifanya nasikia kulala.

Ningependa kuenda sehemu ya pwani inayojulikana kama diani, ambapo kuna hoteli kubwa kubwa ambazo zimejengwa karibu na ufuo bahari, na unapokuenda kule, basi kuna upepo mzuri wa bahari, kuna mandhari ya kupendeza, kuna miti mizuri ya aina ya minazi, na vile vile hoteli pia nazo ni mzuri sana. Na nikifika huko, ningetaka kuenda kutembea kwenye bahari, ningetaka kuogelea baharini, na ningependa kuenda na mpenzi wangu. Nikifika kule, nataka tu nipumzike.

Napendelea kitanda kizuri, maanake mimi nikona shida ya mgongo, kwa hivyo ningependa sana kulala kwenye kitanda kizuri ambacho kina godoro zuri. Lakini kitanda kigumu kitanisumbua sana, maanake sitalala kwa amani, nitaumwa na mgongo siku kucha na sitalala vizuri. Kwa hivyo mimi nitachagua kitanda kizuri ambacho kina godoro laini ambacho kitanisaidia nilale usingizi mnono.

Huwa naoga mara mbili kwa siku. Naoga asubuhi, pindi tu ninapoamka, na pia naoga ya usiku kabla nilale. Na huwa naoga kwa sababu ninapooga maji moto unasaidia mwili wangu kupunguza maumivu mwilini. Manake nikona hali ambayo inafanya mwili huo unaniuma. Kwa hivyo ninapooga na majimoto basi, mwili wangu unajihisi vizuri. Kando na hayo, huwa naoga marambili kwa sababu hua kuna lile jasho. Manake umekuwa na pilka-pilka za siku, umefanya mambo mengi, umepika, umetembea. Kwa hivyo, ni vizuri nioge tena kabla sijalala. Kwa hivyo, huwa naoga mara mbili.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula kinachojulikana kama matoke ya samaki. Matoke ni nini? Matoke ni ndizi. Ndizi zile mbichi huwa zinapikwa. Kwa hivo kule kwetu ninakotoka, huwa tunapika ndizi, halafu tunaeka samaki ndani. Lakini samaki, unatoa miba kwanza, halafu ndio unachanganya na matoke yako, halafu unakunywa na unakula pamoja na chai. Kwa hivo ndicho chakula ambacho huwa nikienda nyumbani kwetu kule kijijini lazima nile maanake ni chakula cha jadi na nilikipenda sana.

Ndiyo, huwa natoa sadaka, kila jumapili ninapokwenda kanisani, na pia michango huwa nashiriki na natoa michangu yangu katika mambo tofauti. Ineza kuwa ni mazishi, inezakuwa ni mchangu wa harusi, inezakuwa ni mchango wa sherehe tofauti. Manake huwa naamini kwamba katika jamii huwa ni kusaidiana. Katika jamii huwa kuna jambo katika familia ile, kuna jambo katika familia hii, kesho jambo linatokea katika familia yako. Kwaivo ni muhimu kutoa mchango.

Ni muhimu kujua kutenganisha kwamba kuna wakati wa kazi na pia kuna wakati wa kujumuika na familia yako na wakati wakufanya mambo kibinafsi. Kwa hivyo ninapofanya kazi najua kwamba napaswa kuingia kazini muda fulani, muda fulani natoka kazini na nakuja nyumbani natenga muda huo kwa ajili ya familia yangu. Na pia kuna mara nyingine na tenga muda binafsi ya ambapo naeza kupata fursa tu ya kujivinjari na kujiburudisha binafsi.

Mimi ni mwanamke Kwa hivyo sina ndevu Lakini mpenzi wangu ana ndevu na mimi napendelea akiwa na ndevu zake sipendi akiwa amenyoa Kwa sababu naona akiwa na ndevu anapendeza zaidi Pili napenda kuzigusagusa hizo ndevu kila wakati Kwa hivyo mimi napendelea ndevu ziwepo wala zisinyolewe.

Napenda sana kula chapati na maharagwe ambayo yamewekwa nazi. Ni chakula ambacho nimekipenda tangu ututoni. Ni chakula kitamu sana. Kwanza chapati zangu nazipenda kama zimewekwa chumvi pamoja na sukare. Halafu maharagwe, napenda maharagwe ambayo yametiwa nazi nyingi sana. Nikila chakula hicho nasikia ni kitamu sana. Mara ya kwanza nilipo kila, nilikuwa mtoto manake mamangu, alikuwa anapenda sana kutupikia chapati. Na yeye ndiye nilijua chapati kutoka kwake na nilizipenda kwanzia ututoni. Mara ya mwisho kula chapati ni jana usiku.

Mchana mara nyingi tunakula chakula aina ya ugali. Manake ugali ni rahisi kupika. Unaweka maji, alafu unaweka unga wa mahindi, unakoroga. Bada dakika za kuesabu, ugali umeiva. Na ugali unaliwa na mchuzi. Mchuzi ambo ni rahisi kupika ni mayai. Unachukua kitunguu, unakaanga, unongeza tomato. Halafu bas, unaweka mayai, unakoroga, na inaiva. Kwafu tunakula ugali mayai, manake ni rahisi sana kupika.

Napenda kufanya kazi na wengine, manake unapofanya kazi na wenzako, unarahisisha kazi. Unamaliza kazi na mnapeana kazi hiyo kwa wakati ufaao, ikilinganisho na ukifanya kazi peke yako. Kwa hivyo maoni yangu ni vizuri kujumuika na wenzangu ili kufanya kazi kwa pamoja ili tuweze kumaliza kwa muda ambao unafaa.

Ukweli ni kwamba nitapitia wakati mgumu sana kukaa siku nzima bila teknolojia. Maanake katika miaka hivi karibuni tumezoea sana kukaa na simu zetu za mkononi, kando na hayo, tupo na vipakatilishi na pia runinga. Kwa hivyo ukiviondoa vyote hivyo nisalie peke yangu, nitateseka na nitakuwa na upweke mno. Nitasoma kitabu, baada ya masaa ya kuhesabu, basi nitakuwa nimeboeka. Kwevo nitateseka sana.

Napenda mziki aina ya amapiano ni aina ya mziki ambayo inatoka katika taifa la Afrika kusini. Lakini kuna wasanii kadhaa wakadha kutoka Tanzania wasanii wa bongo ambao wanaimba nyimbo za kiswahili lakini wanatumia biti ya amapiano kutoka Afrika kusini. Kwaivyo napenda sana kusikiliza nyimbo hizo za bongo lakini ziko nasauti ya amapiano na vilevile ya amapiano kutoka Afrika kusini.

Ningependa sana kutembelea nchi ya ufaransa, hasa mji wa paris, ni mji ambao nimeuona kupitia video kadha wa kadha mitandaoni, mji ambao naona unapendeza sana. Na ni mji ambao unaaminika kuwa mji wa mapenzi, kwa hivo ningependa kuenda pale pamoja na mpenzi wangu. Na ningependa sana kuenda kuona lile ghorofa refu ambalo huwa linawaka usiku. Na nikifikiria kuhusu safari hiyo, huwa najawa na furaha moyoni.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Baiskeli ni kitu ambacho nimekiendesha kwa miaka mingi sana kuanzia nikiwa mdogo na kumbuka nilipokuwa katika shule ya msingi, nilikuwa naelekea shuleni kwa kutumia baiskeli. Nilikuwa asubuhi, naenda shuleni na baiskeli na jioni na rejea nyumbani na baiskeli. Kwa sababu shule ilikuwa mbali na hakukuwa na basi la kutupeleka shule. Kwa hivyo, nimekuwa nikiendesha baiskeli kwa muda mwingi sana na hata hivi sasa huwa bado nikipata fursa huwa naendesha besikeli.

Timu ya mchezo wa raga nayoipenda ni timu yetu ya Kenya, ya Kenya 7s, ukipenda iite shujaa 7s, ni timu ambayo naipenda sana. Na naipenda kwa sababu ni timu ambayo imeng'aa katika nyanja za kimataifa mara si moja. Na nakumbuka mchezo ambao siwezi usahau ni ule ambo nilikua mshangiliaji, ni mchezo ambao ulichezwa katika uga wa Kasarani. Ni ile siku ambayo kulikuwa na shambulio la kigaidi katika hoteli moja Duset D2 hapa jijini Nairobi na tulikuwa uwanjani tukisherekea na tulipokuwa tunatazama simu zetu, tunaona shambulizi baya zaidi ambalo lilikuwa linaendelea. Na mchezaji ambaye nampenda zaidi anaitwa Felix Ocheng na nasikia vizuri sana timu hii inapocheza.

Kinachofanya mazingira ya kazi kua mazuri zaidi ni iwapo maslahi ya wafanyi kazi yanasikilizwa, malalamishi ambayo yanaibuliwa na wafanyikazi yanatatuliwa, na pia mishahara inalipwa kwa muda unaofaa, na pia wafanyi kazi wanaweza kufanya kazi tu vizuri bila kurushiwa maneno, wala matusi, wala kupelekwa mbio kiasi cha kuwa ambacho kinafanya mazingira hayo kuwa mabaya zaidi.

Repoti za kazi huwa naziandika kulingana na yale malengo ambo tulukua tumesema kwa mba tutafanya na kuangazia jee tumeafikia na changamoto ambazo zilibuliwa wakatu wa kutekeleza yale malengu ambo lukua tunafaa kuyafanya na pia unangalia jee yale malengu ambo tukua tumeaweka jee ya liza matunda. Basi ndiyo baadhi ya vigezo vikuwa mbavu huwa natumia ninapuandika reporti za kazi.

Ukweli ni kwamba huwa siendi hospitalini kama siko mgonjwa, lakini naenda angalau mara moja kwa mwaka kuenda kuangaliwa tu kwa ujumla hali ya mwili wangu iko vipi hali ya afya. Kwa hivyo, si rahisi kuenda hospitalini kama mimi siko mgonjwa. Nikiwa mzima naendelea tu na kazi zangu na shughuli zangu za kila siku. Lakini mwishoni mwa mwaka kwa sababu nipo na bima ya afya huwanaenda naenda tu kuangaliwa mwili kwa ujumla kujua hali ya afya ikovipi kabla ya mwaka mpya kuanza.

Nahifadhi data yangu katika drive inayopatikana kwenye barua pepe na bila shaka kuna vitu vingi ambavyo nahifadhi pale kama vile picha muhimu ambazo nimezipiga wakati wa mambo muhimu katika maisha yangu na pia kuna karatasi kadha wa kadha ambazo nimezihifadhi pale kwa sababu hazitapotea kuliko kuweka karatasi halisi ndani ya nyumba. Kunapochomeka, kunapofanyika kitu basi data zangu muhimu zitapotea.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa sana kupatembelea ni sehemu inayojulikana kama Gedi Ruins, inapatikana katika kaunti ya kilifi huko pwani. Bila shaka ni sehemu ambayo ni ya miaka ya kitambo na walioishi pale walikuwa waswahili na kuna mambo mengi pale kuna majumba ya kitambo, kuna kuta za kitambo ambazo ningependa sana kuziona manake sija ziona vizuri.

Huwa nafanya mazoezi ambayo natazama katika runinga yangu ni kiwa nyumbani. Huwa nafungua mtandao wa YouTube alafu naeka mazoezi ambayo nayafuatilia. Mazoezi ninayoyafanya huwa ni yale ya kurukaruka. Kuna mazoezi ambayo kwa jina la kizungu naona yanaitwa jumping jacks, kusquat. Kufanya mazoezi tofauti ya mchanganyiko ili niweze kupunguza mwili kutoka juu hadi chini. Napenda kufanya mazoezi wakati wa asubuhi, nafanya nusu saa, nafanya mara tano kwa wiki. Na ninapomaliza kufanya mazoezi huwa nasikia mwili wangu, umekua mwepesi na mwili huwa unafunguka.

Mimi napenda kutazama michezo, manake kwanzia nikiwa mtoto sijawai kujihusisha na aina yoyote ya mchezo. Kitu ambacho nimekuwa nikijihusisha nacho labda ni kusakata densi. Lakini michezo yote ya mpira sijajihusisha nayo wala riadha. Kwa hivyo mara nyingi, riadha ntatazama kwenye runinga, ama hiyo michezo mingine kama raga, kandanda, mchezo wa vikapo, wote ntatazama kwenye runinga ama niende uwanjani kutazama.

Tunawakaribisha wafanya kazi wapya kwanza kwa kujitambulisha. Kwa mfano mgeni akishawasili katika kampuni, tunampeleka katika ofisi, tuna watambulisha kwa kila mtu kwamba huyu hapa ndo mgeni wetu ambaye amejiunga nasi na anaitwa hivi na hivi. Alafu pia nasi tunachukua fursa kujitambulisha kila mtu anajitambulisha na kazi anayoifanya. Alafu na mzungusha kampuni nzima nimuonyeshe kila mahali kazi yake ni nini. Hapa ndio jikoni, hapa ndio msalani, hapa ndio kwenye ofisi ambapo tunaweka sauti, hapa ndipo tunapo hariri video na picha, na hapa ndio tunafanyiwa maswala ya graphics, hapa ndipo ofisi za wakubwa. Kwa hivyo ni vizuri kumtembeza aweze kujua kila mahali.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ni zile zawadi ambazo nilikuwa naletewa na mamangu. Mamangu alikuwa akisafiri akienda sehemu yoyote, akirudi nyumbani ni lazima anilete zawadi. Na ilikuwa ni jambi ambalo linafurahisha sana, sana. Na ujue, mara nyingi pia, alikuwa akisafiri mahali pa mbali, lazima anibebe ni safiri nae. Na nilikuwa napata fursa ya kuweza kuzunguka na kujua miji tofauti kwa sababu nilikuwa naambatana na mamangu kila mahali.

Sifa nzuri kwa kiongozi kwanza ni vizuri awe mtu mwenye maadili, mtu ambaye ana heshima na mtu ambaye hajapatikana katika visanga ama mambo tofauti ambayo yanaendana na utovu wa mila, tamaduni na itikadi za jamii. Kwa hivyo kiongozi bora ni vizuri awe msikivu, awe anasikiliza wale anaongoza, cha pili awe na maadili na awe na heshima.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Maanake hadithi za ajabu zinanifungua akili yangu na kuweza kuona mambo kivingine. Na kuweza kugundua na kuelewa kwamba mara nyingine kuna mambo ya ajabu ambayo yanafanyika ambayo hata binadamu wa kawaida hawezi kuyaamini. Kwa hivo nikipata fursa ya kusikiliza hadithi za ajabu basi. Mimi nitakua mfuasi sugu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wa kujifunza kutokana na makosa ambayo ameyafanya. Maanake waswahili huwa wanasema kurudia kosa ndio kosa. Kufanya kosa mara ya kwanza itaeleweka lakini kurudia kosa ndio kosa. Kwa hivyo ukipata fursa, angalia pale ambapo ulikosea, ujue ni kwa nini ulifanya makosa hayo na usirudie tena hayo makosa. Ujifunze kutokana na yale makosa ambayo umeyafanya.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ndiyo mojawepo ya talanta ambayo mungu alinibariki nayo. Napenda kusakata densi na napenda pia kusakata ngoma hasa zile za kitamaduni. Zile ngoma ambazo zinachezwa kule kijijini, nyimbo ambazo zintakikabila, tunacheza ngoma. Basi, mambo kama hayo nayapenda hata zaidi na hizo ngoma nazijua kiasi cha kuwa nilienda mashindano na nilipata kikombe, nilishinda kutokana na usakataji densi mzuri wa kitamaduni kupitia ngoma zile za kitamaduni.

Huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na huwa naenda siku ya jumapili naenda kwa misa ya kwanzia saa tatu paka saa tano ya kanisa katoliki. Na naenda jumapili peke yake manake jumatatu hadi katikati mwa wiki huwa kuna shughuli zingine ambazo huwa nafuatilia. Alafu jumapili ilivyo desturi huwa ni siku ya ibada tunelekea kanisani.

Wakati wa likizo huwa mara nyingi ni wakati wa kupumzika. Kwa hivyo, ninapokuwa wakati walikizo huwa na hakikisha kwamba napumzika vizuri. Ndio ikifika wakati wakurejea kazini, nitakuwa na ile nguvu na ile ari ya kufanya kazi tena kwa sababu nimepumzika kwa kile kiwango ambacho kinahitajika.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano. Manake mimi hivi sasa nipo jijini Nairobi, lakini familia yangu, ambao nazungumzia wazazi wangu, dada, kaka, wote wako pwani. Wengine wako mombasa, wengine wako kilifi, wengine wako malindi. Na kwa sababu tupo mbali, tunawasiliana kwa njia video. Huwa na wapigia simu kwa njia video, tunajuliana hali, na pia tunapata fursa ya kuonana, hata kama nikupitia kwa video.

Tatizo linapotokea kwanza, tunahakikisha kwamba tumetafuta suluhu ya tatizo hilo kwanza. Manake mara nyingi huwa tatizo linapotokea watu wanachanganyikiwa hawajui waanzie wapi na tatizo linaendelea kusheheni. Kwa hivo kwanza ni kutafuta suluhu. Alafu tukishapata suluhu ya tatizo, tunaanza kujadiliana. Je, tatizo hili ilimetokana na nini, shida ilikuwa wapi, na tuweze kufanya nini ndio tatizo hilo lisitokee tena.

Ningekua na uwezo, ningeshiriki mchezo wa riadha katika olimpiki. Manake, sisi kama wakenya, tunasifa nzuri sana za kwamba kuna wana riadha, bora zaidi kutoka huku Kenya na wengi wameshinda tuzo mbali mbali. Na naupenda mchezo huu kwa sababu, naona ni mchezo rahisi, ni kukimbia tu, ni vile tu sisi wote hatujapewa hiyo talanta kukimbia. Na ni ukweli, wakati wa olimpiki hua natazama riadha sana. Na mbio ambazo nazipenda ni zile mbio za mita mita moja. Na mkimbiaji mzuri ambaye nampenda kwa sasa anayewakilisha taifa la Kenya ni Ferdinand Omanyala. Na bila shaka huwa najawa na furaha tele nikimuona anapo shindana. Anaposhinda na furahisha hata zaidi.

Kusema kweli mimi si mraibu sana wa kusoma vitabu, huwa vitabu nasoma mara moja moja sana. Na kuna kitabu kimoja ambacho nilikisoma na nilikipenda sana, kinajulikana kama Think Like A Man. Ni kitabu ambacho kilinifungua akili, nikaeza kuona jinsi mambo yalivyo tofauti katika akili za wanaume, ikilinganishwa na sisi wanawake, na kilikuwa kitabu kizuri sana.

Tulikutana na rafiki yangu tulipokuwa kazini na hiyo ni kampuni ya awali ambapo nilikuwa nafanya kazi kabla ya kuondoka na kila mtu akaenda kampuni nyingine lakini licha ya kutengana bado tuliendeleza urafiki wetu. Mamb ambayo tunafanya pamoja ni kukutana, kula pamoja, mara ingine kutembeleana nyumbani, kupika pamoja, kuburudika na vinywaji pamoja, na tunazungumza tu kuhusiana na changamoto zetu ambazo tunapitia za maisha na tunapatiana moyo. Kitu ambacho kilinifanya niwe rafiki yake ni kuwa ni msichana mpole, msichana ambaye anaheshima, msichana ambaye anaskiliza, msichana ambaye anajali. Kwa hivo nilimpenda kuhusu hilo. Na kitu ambacho ningependa kuongea kuhusu rafiki yangu ni kwamba na mpenda sana.

Wakati wa mapumziko kazini mara nyingi huwa natoka, naenda natembea, natembea angalau dakika kumi, niweze tu kupata hewa ya inje, na pia nichomwe na jua kidogo, alafu nikitoka huko inje, nikirejea ndani ya ofisi, huwa kuna sehemu ambayo, naenda tu najinyoosha nafunga macho kidogo katika kiti pale napumzika kabla ya kurejea kuendelea na kazi.

Shughuli inayopendeza zaidi, huwa ni shughuli ya kupika. Napenda sana kupika. Kwa hivyo, ninapopata tu muda, napika. Mara nyingine huwa nakaribishwa na marafiki zangu, naenda nawapikia. Mara nyingine nakaribishwa katika mikutano mbalimbali ya chama mikutano tu, naenda, napika. Kwa hivyo, hiyo ndo shughuli moja ambao huwa inanipendeza sana. Maanake napenda kupika.

Napenda tabia ile ya upole na tabia yakujali wengine. Kwa hivyo, mtu akiwa na tabia hizi, basi navutiwa kwake na napenda tu zaidi kwasababu anajali na pia ni mtu mpole. Na jambo jingine ambayo napenda sana kutuwa kwa wengine ni watu ambao wanasaidia watu wakiona wanapitia wakati mgumu. Kwa hivyo, ukiona mwenzako anapitia wakati mgumu, unapaswa kumsaidia.

Napenda kusherehekea siku yangu wa kuzaliwa nikiwa na marafiki zangu pamoja na familia yangu. Na nakumbuka sherehe iliopita ya kuzaliwa, nilipata fursa ya kutangamana na marafiki zangu, wakanipeleka kwenye hoteli, nikakula chakula chamchana, wakanipatia zawadi ya maua, zawadi ya vitu vingine mpaka mvinyo aina ya wine. Na pia, kitu kingine ambacho huwa napenda sana ni keki katika siku yangu wa kuzaliwa. Lazima ni kate keki na waniimbiye ile nyimbo ya heri njema kuzaliwa. Na zawadi ya mwako ujao ambayo ningependa sana kupokea ni simu mpya.

Mafunzo mapya ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo yanayohusiana na utumizi wa akili mnemba au akili bandia AI. Ni teknologi mpya ambayo imekuja, wengi tunanganana kuifahamu kwa undani na tukipata fursa ya mafunzo basi itatusaidia sana kuelewa AI ni nini na inafanya kazi vipi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanya kazi katika kituo cha kimataifa. Nikizungumzia kituo nazungumzia kampuni ya runinga ama ya redio. Na nazungumzia hususan kampuni ama idhaa ya kiswahili ya BBC. Ningependa kuwa pale msomaji wa taarifa za habari aitha kwenye redio ama kwenye runinga ya swahili TV. Io ndio mojawapo ya ndoto ambao nataka kuafikia maishani.

Nimeshawahi kusafiri mahali pazuri na mahali ambako naeza pataja kuwa pazuri zaidi mimi kuwahi kuenda ni ziwa naivasha. Ni sehemu ambayo inapatikana kule naivasha kaunti ya nakuru na nilifika katika hoteli pale kubwa. Hoteli nzuri sana ambao ipo mkabala na ziwa naivasha na ilikuwa hoteli nzuri ya kisasa. Na yale mandhari ya ziwa naivasha yalikuwa ya kupendeza sana na ukiona wale ndege wanavyopepea. Sauti za ndege ambao wanaimba wakipaa angani. Basi palikuwa pahala pazuri sana pakutuliza moyo.

Kitabu ambacho nilikipenda zaidi ni kitabu cha mwana mitindo ambaye pia ni mwigizaji, anaitwa Gabriel Union. Kitabu hicho kinaitwa we are going to need more wine. Ni kitabu ambacho kilikuwa kitabu kizuri kikiangazia maisha yake. Kilikuwa tu hadithi nzuri. Na muhusika alikuwa ni ye mwenyewe, ni kitabu ambacho alikiandika ye mwenyewe kuhusiana na mapito tu ambayo ameyapitia. Na aliyenishauri kukiona kitabu hiki ilikuwa ni rafiki yangu ambaye pia ye amekisoma. Ningependa sana kusoma kitabu chake kingine. Maanake naona akona kitabu kingine ambacho kinaitwa You get something stronger. Basi, hicho ndo nitakuwa nakitafuta nieze kukisoma.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, lakini sio kila wakati. Maziwa huwa nanywa mara moja moja. Na huwa sinywi maziwa kwa wingi, kwa sababu napokunywa maziwa sana, huwa nahisi kana kwamba tumbo langu limeja gesi. Kwa hivyo mara nyingi huwa si mraibu wa kunywa maziwa. Lakini mara moja moja, nanyo maziwa. Mara nyingine huwa na pika chai maziwa, nanywa.